Ndiyo, simu yangu inatumia mfumo wa usalama wa vidole. Kwa hivyo, utajipata kwamba, nyakati zozote nataka kuingia kwenye simu yangu. Utapata kwamba, lazima nitumie usalama wa kidole. Kidole gumba hiki nakitia hapa kwenye simu. Unapata kwamba simu inafunguka yenyewe. Njia ya kibayometreki hivi. Napenda sana mfumo huu kwani uko vizuri.

Ndiyo, napenda kupiga picha sana. Kupiga picha hizi ukiwa unatembea tembea na marafiki zako. Wapata uko peke yako. Najipiga picha, utapata najisnapu pale. Najipiga picha vizuri. Anile, katile mambo ya ukumbusho ukumbusho. Utapata kwamba hizi picha. Hizi picha huwa zinasaidia sana. Mambo ya ukumbusho ukumbusho nini nini vitu vitu hizi.

Kwa maji moto, hasa asubuhi, asubuhi huwa kuna baridi, hiyo baridi iwe ni mbaya sasa utapata kwamba, kama ni kuoga asubuhi, itabidi nioge na maji moto maji moto kwa sababu, eh maji baridi alafu na na hii homahoma zenye huwa ziko utapata unaeza dhurika kidogo.

Mkatozo mkatozozo licharji uwa naangalia mbindu za kuingiza teknolojia Itoshanize na hizo na vitu ambavo mimi natengeneza saa kwa mfano kama ni kufanya vionekane vingi kwa mtandaoni tumia facebook natumia ama masoko ya kijami ya kijami ya kijami ya ando na tumia sana sana.

Ndiyo, saa huwa navaa. Kwa ni huwa najihisi kwamba huwa niko na hlule mtazamo, ule wa kuambia mtu wani utafani kitu, wafani kitu, kuna ile heshima, ukivaa, ukivaa saa alafu huwe, ni saa ambayo iko nzuri, unapata kwamba kuna ule mwonekano, unajisikia, kwamba unaheshimika.

Kukiwa na juakali, sana jua kali huwa naangalia ile shughuli ambazo naezafanya kwa hilo juakali So kama ni kufua, ndapata kama ni kufua nafua kama labda ni kuosha vyombo, naosha vyombo ama kama labda ni pia mimi napenda kuogelea kama jua jua limewaka hivi Naeza enda katika ufuo bahari nikaenda nikaogelea kidogo.

Mimi kwa sana sana huwa napenda t-shirt kwa sababu t-shirt ni raisi kutoa haina haja ya vifungu vifungu vingi shati kwa labda nikiwa naenda kwa mahali ambapi lazima nivae shati kwa mkutano labda wa uheshimiwa hapo utapata kwamba nitavaa shati kwa sababu shati lina ule mwonekano wa kiofisi yaani.

Mimi kwenye maonyesho ya sanaa, bado, sijawahi enda. Sijawahi enda kwenye maonyesho ya sana Lakini huwa naangalia katika mtandao wa kijamii napata yale maonyesho wa ningependa sana kuenda, huwa naona ni mtazamo mzuri na mzuri hapo kuangalia maonyesho ya kisanaa japo vifaa vya kitambo kitambo, wawezakuta vifaa, vya watu ambao wanajichora, watu wanapotengeneza vitu huwa ni vizuri sana.

Naam chumba ambacho nakipenda sana ni katika sebule Sebuleni pale utapata kwamba watu wanatulia watu wanaweza kuongea Unapata kwamba mna hadithiana mambo mnarushiana maneno kidogo mna ongea pale hapo huwa najihisi niko vizuri najihisi tu raha yaani.

Na kabla ya kulala uwa naakikisha kwamba vyombo havilali vichafu Kwa namna gani nikiamka asubuhi, staki, pressure za usiku kwamba sikuosha vyombo Sasa asubuhi narauka naanza kuosha vyombo tena Asa utapata kwamba naosha vyombo usiku ndo asubuhi niweze kupata kale ka free time at least.

Mimi napenda sana, tabia ya mtu ambae labda ana ucheshi wa wingi, ana ile mizaha mingi Napenda akiwa anapenda kuweka mzaha, ana kupigia story za kuchekesha, ana kuhadithia pale mambo ya kuimba, anakusimulia mambo ya kuchekesha So unapata kwamba, nikiwa na mtu kama huyo huwa najihis vizuri yaani, mtu kama uyo sasa nikimpata, siwezi mwachilia kabisa, kwasababu sasa ni kama rafiki wa ndani yaani.

Mimi kinacho nifanya nifurahie sana, nikiona watu ambao kwa kando yangu walionizunguka watu ambao wamenizunguka labda majirani, nikiona tu wako na furaha mimi huwa najihisi nikona furaha nini nini huwanafurahi sana wenzangu wakiwa na furaha hivyo utapata kwamba hakuna mwenye huzuni, hakuna mwenye malalamiko, hakuna mwenye analia huwa najihisi ni nafurahi sana.

Mi sana sana napenda gym na michezo, so utapata kwamba asubui, labda nikipiga gym kidogo pale asubui, pale jioni, mawazo ya jioni, utapata kwamba napiga michezo pale mpira wa soka, saa hua napenda sana mazoezi yote ni mawili mawili nikichanganya hivi nikichanganya mazoezi ya gym na mazoezi ya michezo, mpira wa kandanda, soka.

Na kwa vitisho vya mtandao huwa utapata kwamba naepuka mambo ambayo labda yanaeza kunielekeza kwa vitisho hivyo Hasa utapata kama kuna mahali nafaa ni nitap labda ni link hiyo link sitatap kwa sababu gani, najua inanielekeza kwa mambo machafu machafu unapata hivyo kwamba unaeza kutishiwa Wananza kukublakmail vile sa ndo huwa spendi hivyo.

Naam mwaka mpya huwa napenda sana kujiunga na marafiki na majirani na labda wale mashemeji manini Tukikaa pale tukipiga story pamoja tukiwa tuko sote pale Tumeshapiga zile fataki labda Tukishakaa vile huwa napenda sana napenda sana huwa nfurahi sana katika hiyo mwaka mpya hizo sherehe za mwaka mpya.

Tukiwa watoto na kumbuka zile kumbu kumbu, tukiwa tunacheza ile michezo ya kitambo hile, michezo kama kulikuwa na kibe, kulikuwa na nyobokonde, kulikuwa na lalafanta, michezo kama hiyo ya utotoni, nikikumbuka, na kumbuka ni jinsi ilivyokuwa na furaha, ilikuwa nzuri sana, tukiwa wadogo.

Nikiwa katikati ya mapumziko ya mchana huwa napenda sana kujishughulisha niingie labda kwenye mitandao wa kijamii kidogo Niangalie jinsi watu wanasema hapo ndani jinsi habari zinaenda zikikolea jinsi watu wanavyojieleza pale katika mtandao wa kijamii Labda tiktok, labda whatsapp, labda pale kwenye facebook, kuangalia tu jinsi dunia inaendelea aje huko nje.

Leo lazima niende kutembea Nimekaa sana nyumbani wiki hii, mwili wangu unahitaji mzozo, nitakwenda uwanjani karibu na nyumba Kuna njia nzuri ya kutembea huko, ina miti mingi Nita chukua maji nisikauke Labda nitakutana na jirani zangu, tunaweza kutembea pamoja, mazoezi ni muhimu kwa afya ya moyo na mwili mzima Nimejaribu kuenda subuhi lakini sikuamka mapema, nadhani jioni ni wakati mzuri zaidi kwangu Nitafanya hivi wiki nzima, nitengeze tabia nzuri.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

Naam sherehe ambayo napenda kwenda sana ni hizi sherehe za wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wanaenda labda kujivinjari pale Sherehe kama hiyo si ya kukosa Kwa hivo napenda sana kwenda na marafiki zangu twende pale tujivinjari kidogo tupige densi pale Alafu tukirudi nyumbani ni basi hivyo huwa napenda sana kupigia sherehe.

Wafanyikazi wenzangu huwa napenda sana kunaongea nao, kwa ucheshi, tunatengeza pale, naniza kuchekesha, chekesha, adithi za kuchekesha, chekesha, tunasimuliana pale, tunalizana jinsi mambo ilivyokuwa labda nyumbani tukitoka. Unapata kwa mba, tunaingiliana nao vizuri, ni uhusiano mzuri, baina mimi na wafanyi kazi wenzangu.

Ndio, kofia utapata kwamba nikivaa navaa ile saa zile ambako kuna jua kali zaidi ama kuna mvua mvua inanyesha kwa wingi. Hasa unapata ukivaa ile kofia ile hata kama umevaa ama utapata kwamba unajihisi uko salama. Labda umevaa boshori wakati wa mvua amevaa ile makofia makubwa makubwa yale ya chepeo ya kukinga jua isi kupige kwenye uso.

Huwa napenda kutembea labda katika ufuo wa bahari hivi katika ufuo wa bahari unapata kwamba yale manthari pale huwa yako mazuri napenda kuingilia pale yale manthari ni huwa najihisi kuko vizuri kuko salama kuko fiti utapata kwamba napenda sana manthari hayo Kwa hivyo mimi kwenye ufuo wa bahari tu wowote huwa napenda sana kwenye.

Kucheza na watoto sio sana vile, sio saana, labda kuongea nao, lakini sio kucheza, kuongea nao ndio, lakini saa kucheza, mimi ni mtu mzima sai, ikiwana kucheza na watoto, labda kucheza na mtoto, labda mtoto hawe ni nausiana, kucheza nae, napijapicha, vitu kama hivu, lakini kucheza, michezo labda ya kitoto, hapana.

Katika ulindai wa mazingira, pia wanapenda sana kupanda miti unapata kule kupanda miti, kuna saidia sana mazingira sana, napenda sana kupanda miti ukiona pia, nikiona pia takataka ziko chini na okota, mda mwingi sasandio, napenda sana kufanya mazingira yangu, ikuwe safi mazingira safi, afya safi.

Ndiyo kuishi naeza ishi ila itakuwa ngumu sana. Kwa jinsi maisha ya saa hii, tumezoea teknolojia Kila kitu saa hii ni teknolojia kuongea na watu ni teknolojia hasa kwa saa hii saa mi ukinitolea teknolojia hivi itakuwa ngumu sana itakuwa ngumu kwa sababu ndiyo kuishi nitaishi ila maisha itakuwa mangumu.

Mko huwa nategemea na kitu ambacho nataka kufanya So utapata kama kwa wi-fi Ikio nataka kudownload vitu vingi Natumia wi-fi Lakini kama ni nataka kucheza gemu hizi gemu za mtandao hizi Utapata natumia data Kwa sababu wi-fi saa ingine inakata kata na data ziko zinaendelea tu kuingia kwa simu.

Naam mimi nililzaliwa mahali kunaitwa Taita Taveta hapo Taita Taveta mzaliwa siya mdogo hapo kuna mahali kunaitwa vesu hospitalini vesu hasa hapo mahali kuna milima milima mingi inaitwa Taita Hills hapo nyuma ya mlima anapenda sana kuenda kama sherehe za desemba hizi Christmas mwaka mpya wanapenda hapo kuenda hapo kwa sababu hapo ndo kuna marafiki na ukoo uko hapo.

Ndio, napenda kunywa sana maziwa, sababu pia mahali nilipozaliwa Utapata kwamba watu wanapenda kunywa sana chai ya maziwa chai maziwa watu wanapenda sana Hasa, nikipata kama pesa pesa kidogo, utapata nitaenda ninunue maziwa, nikunywe, nichemushe nikunywe, am hata nipike chai, chai cha maziwa, nikunywe.

Kuna vitu mtandaoni si sana. Kitu kimoja kimoja na ni kwa mtandao mmoja ambao na huamini sana. Lakini kuna tu vitu ovyo ovyo ovyo mtandaoni. Kwa sababu kuna watu wengi ambao washaona wanalia kwamba wali laghaiwa hapo kwenye hiyo mtandao. Ukapata kwamba pesa zao zikaibiwa. Ama labda mtandao ukawafanya mambo mabaya. So mi mambo ya mtandao si si sana. Hapo kwa kuna vitu mtandaoni si sana.

Kukitokea tatizo kazini unaangalia mahali tatizo limetokea kama tatizo limetokea mahali fulani unaanza kulikatia hapo so unaanza kulikatia hapo so utapata kwamba kama tatizo lilikuwa hawa walikosana kwa sababu fulani sijui printer ilikuwa haifanyi kazi tunaangalia printer iko na shida gani tunatengeza tunaanzia hapo shida ni gani tukisha maliza utapata kwamba watu wanapatana vizuri hapo ndo utapata watu wanaelewana.

Sana sana mimi huoga mara moja kwa siku. Lakini kukiwa labda kuna joto zaidi, utapata kwamba nitaoga mara hata mbili. Kwa sababu kupunguza joto mwilini. Sasa mimi huwa kuoga ni mara mbili au mara moja kwa siku. Lakini sana sana ni mara moja. Kwa sababu ile mambo ya asubuhi ukiwa watoka unaenda kazini pale. Au watoka unaenda shuleni. Unaoga, ili ukae vizuri, usikae kama eti umetoka kichakani.

Mmmh, malipo mengi mimi nafanya na simu Tapata kwamba natuia mfumo mpya wa simu kulipia hapa kenya unaitwa Mpesa huu mfumo unakuruhusu ulipie na simu na unapata kwamba wa kenya wengi wamechukua mfumo So vitu vingi vinalipiwa na simu siku hizi Si kama kitambo ulikua mpaka ubebe pesa ubebe makarakatasi ya pesa, lakini saa hii unalipa tu na simu.

Mimi sana sana napenda kuandika kuliko kusoma Inakangumu lakini kuandika napenda sana kuandika Kwa sababu kule kuandika unapata kwamba Unaandika katika hati yako Unaandika vitu ambavo wemwenyewe unapenda Kwa mfumo amboa unaupenda Unaandika na mkono wako vizuri Unapata kwamba ni vizuri kuandika tu na mkono wako hivi kuliko kusoma kusoma na usoma kazi za watu wengine na sasa tulangalia tengeneza kazi yako.

Sasa kazi maisha ya kibinafsi na kazi huwa siunganishi kabisa, mambo ya kazi yanaishia kazini, mambo ya nyumbani ni mambo ya nyumbani mambo ya kuwa wachukua kazi za nyumbani unazileta nyumbani, kazi ya kazini nazileta nyumbani ina kudhuru kiafya na akili.

Namu, mimi kwa sana sana, napenda na penda classical music. Huu mziki huwa naipenda sana, aswa msaani ambeye na mpenda sana, anaituwa Michael Bolton. Michael Bolton, ananyimbo yake fulani hapo, naipenda zaidi, katika hizo nyimbo za classical. Nitapata kuabwa, nikijisikia labda, nina kumbwa na msongo labda mawazo kidogo, nayeka classical music. Muda wote tu nitapata nasikia music. Muziki tu kila siku.

Mi kama kuna kitu ningependa kujifunza ni kitu kinaituwa coding. Coding ningependa nijifunze sana. Mambo ya coding, kuandika na python, kuandika na html, jinsi ya kutengeza website ama app. Sama ningependa sana kujua hizo hiyo jinsi ya kutengeza vitu kama hivyo. Kutumia hizo coding za python, labda, html.

Mimi napenda sana mchezo wa handball kwa handballi, mchezo wa kurusha rusha mpira mnafungana magoli huwa napenda kucheza pale katika ile position ya katikati pale wanamwita last man apo ndio napenda sana kucheza unaangalia game jinsi inavyoenda wewe ndio last man nacheza pale kwa hivo mchezo wango ambao naupenda zaidi unaitwa handball.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

Mikutano ambayo napenda ni mikutano ya kutafuta pesa Mikutano ya kutafuta pesa hizo ndio mikutano ambazo napenda Si mkutano tu ya ovyo ovyo tu naenda piga stori hapana Mikutano ambayo ntatengeza pesa hata kama ni mkiwa wengi Tengeza pesa bora tu mmetengeza pesa mkiwa wengi hio mkutano ndio napenda zaidi.

Ndiyo napenda kujifunza sana historia haswa mambo yale ya Wagiriki ukipata kina Alexander the Great napenda sana kujifunza mambo yao wale magladiator jinsi walivyokuwa wakipigana na napenda sana venye huwa wanafanya hizo historia zao ya hizo historia zao ni nzuri nzuri napenda sana kujifunza eh.

Na akipatikana na kazi za dharura Utapata kwamba natenga muda wangu kwa sababu hii kazi imekuja na dharura nafaa niishughulikie kwanza kabla niende nitafute kazi zingine za kufanya basi yenye nitafanya utapata kwamba na nahakikisha kwamba hiyo kazi ya dharura nimeifanya ndio nikaenda shuguli zangu zingine So badala ya kuwacha kazi ya dharura ikiwa hivi hivi naifanya kwanza ndio nifanya kazi zangu zingine.

Naam nikitazama katika lango katika dirisha la langu Naona miti, naona naona kuna kanisa, kuna nyumba nyumba hapa, alafu kuna njia ambaye ime elekea barabarani Nikiwa kitu kama saa nane hivi ndo huwa napenda sana napenda sana kuangalia hapa nje kwa dirisha langu venye kuna kaa na alafu najihisi vizuri kuangalia kuangalia hivi dirisha langu hivi hapa nje venye kuko napenda sana najihisi tu niko iko sawa yaani.

Naam jioni nikisha maliza kila kitu amq baada ya mchana umeisha huwa napenda sana kutulia tu nyumbani niangalie filamu zangu Niangalie vitu vyangu labda ni katuni zile Niangalie ma animation yale katuni nijivinjari tu nitulie Maana muda huo umeisha wa kazi kwa hivyo ni muda wa jioni jioni jioni unafaa una jivinjari kwa hivyo na mimi najivinjari jioni.

Ndiyo kwa mashindano nishai ingia mashindano ya handball katika chuokiku Tuli ingia mpaka tukafika regionals tukacheza pale ndo tukawa kwa mba tukafungwa pale ndo tukaribidi turudi nyumbani Ila mashindano mashindano nishaiingia mashindano pia katha wakatha mashindano ya mtiani labila mtiani wa hesabu mtiani wa sayansi ya mashindano nimefanyafanya kidogo.

Hivi vitu ambavyo huwa vinanifanya nicheki utapata ni kama video hivi za kuchekisha chekesha ukipata zile video baada za kuchekesha chekesha ama niko na rafiki yangu mcheshi sana kuna rafiki yangu mcheshi huwa tukitembea naye utapata anachekesha Kwa hivyo hizi video za tiktok za kuchekesha chekesha hapo utapata kwamba huwa nacheka.

Kazi zangu, huwa naandika katika zile sticky notes zile So utapata naandika kazi zangu katika zile sticky notes alafu nabandika katika dawatil angu la kazi So utapata kwa huu muda nitakuwa naangalia muda huu na huu nafakaa nikuwe kifanya hili jambo Kwa hivyo utapata ule mpangilia wa kazi unakua rahisi ama naandika kwenye sajili, kwenye sajili pia natumia kuandika kazi zangu So sajili siku zote huitoi kwa mfuko nitakuwa tu natoa kwa mfuko naangalia sajili kazi gani nafaa nifanye Kwa muda huo.

Mi mambo ya siyasa apana, mambo ya siyasa apana, kwa umri wangu mambo ya siyasa bado, hayajaanza kunidhuru bado, kwa hivyo sizisema kwamba, labda nitaongelea kuhusu mambo ya siyasa, lakini kwa majirani zangu, wanapenda sana kuongelea mambo ya siyasa siyasa, waputabata na wana wasikiza, lakini kuongelea mimi sizungumzi kuhusu mambo ya siyasa.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

Msafara wa magari leo ni mzito sana Nitachelewa labda dakika 20 Lazima nimpigie munyekiti barua Nimwambie nitachelewa njia hii ya kila siku inakua ya kushindana watu wengi wanaenda kazi saa moja Je kuna njia nyingine zaidi ya fupi Nadhani kama niondoke mapema dakika 30 Nitaepuka msongamano kesho nitajaribu hio njia Leo naendesha radio Sikize mziki ili niwe na subira Hali hii ni yakila siku, lazima nijifunze kustahimili.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

Ninatamani kusikiliza muziki leo, ni aina gani inafaa? Labda muziki ya zamani, ule wa baba zetu, kuna nyimbo nzuri za taarab, zinaburudisha moyo, au nisikilize rumba, inafurahisha na kunifanya nitake kucheza. Ninamkusanyiko mzuri wa nyimbo kwenye simu yangu, nitachagua wimbo wa kupendeza, niusikilize ukijirudia. Muziki una nguvu ya kubadilisha hali ya moyo. Ukiwa na huzuni, mziki unakuondolea. Ukiwa na furaha, unakuongezea. Leo ninahisi vizuri. Nitacheza kidogo tu nyumbani. Hakuna mtu anaona. Nitafurahia bila aibu.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

Mimi upenda sana kuangalia video katika mtandao wa kijamii wa tiktok pale tiktok ndio utapata kwamba video zake ni fupifupi zina ucheshi zina pia habari za kila siku So utapata kwamba napenda sana kuiangalia tiktok nitafute zile habari za matukio yanayotendeka kwa siku hiyo huwa ni mda mzuri sana pale tukiangalia pale pia ninapenda kueka video zangu pale kwa mtu aziangalia.

Katika ile neno siri napenda kuieka kama ni ya kuweka nambari nambari napenda kuzichanganya ambazo hazi ambatani na maisha yangu So utapata naeka nambari ambayo labda nachagua tu nambari yote siangalii labda mwaka wa kuzaliwa ama kama ni nambari ya msimbo Napenda kwamba nachanganya maneno kama pia ni nambari naeza kutumia pia nani vitu vingine vingine kama emoji hivi ndo Nenosiri lako likue salama.

Ndiyo, nyumbani kuna kuku, tunafuga, ambao ni ndege wa nyumbani, tunafuga kuku, pia kuna wale njiwa, njiwa tunawaeka pale kidogo, wanatusaidia wale katika kurembesha nyumba, kuku nao wametusaidia katika kutega mayai, so tuko na kuku hapa, wako ishirini na tano, na kila siku wanataga mayai, kwa hivyo wanatusaidia sana.

Nina programu nyingi sana kwenye simu yangu, je ninazitumia zote? Nadhani nusu tu, nizifute zile sizitumii zinachukua nafasi, programu ya mawasiliano ni muhimu, nitunze, programu ya ramani pia ninaitumia kila siku, inanisaidia kupata njia, programu za michezo, je zinanifaa? Labda moja au mbili tu kwa burudani, nizifute zingine, Nina programu za kusoma habari, kadhaa ni za aina moja, nitaweka moja tu, bora zaidi, programu ya benki ni lazima Nalipisha bili na kuangalia pesa Nadhani nitaweka programu kumi tu simu itafanya kazi haraka zaidi bila kuchelewa.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

Nimepata kitabu kipya tangu wiki mbili, bado sijasoma, nimekuwa na shughuli nyingi, leo nitachukua muda kusoma angalau kurasa kumi, kitabu kinazungumzia historia ya nchi yetu, ni muhimu kujua, napenda kusoma jioni kabla ya kulala, moyo wangu unatulia, magazeti ninasoma asubui, lakini vitabu ni kwa jioni, watoto wangu wanaona ninapenda kusoma, nao wanaanza kupenda, ni tabia nzuri kuwapa, maktaba ya karibu ina vitabu vingi, nitakuenda wiki ijayo, kusoma kunafungua akili kujua mambo mapya.